Chumba changu cha kulala, kina kitanda kikubwa sana, kinachonipa nafasi ya kujinyorosha vizuri. Kutoka dirishani, naona majengo na miti. Hali hiyo, inatoa hewa safi na muanga wa asili. Kuta ni rangi ya krimu ambao ni tulivu. Zinazonipa amani utulivu ambao niwamawazo. Na kufanya chumba kijisikie cha kupumzika.